Nenosiri ni nambari au maneno ambayo wewe mwenyewe unafaa kui kuyajua. Maneno au namba ambazo ni wewe pekee tu wafaa kuzijua. Kwa hivyo kuweka nenosiri salama katika njia hizi. Wakati ambapo simu au mtambo yote unakuitisha nenosiri. Wakati ambapo unaweka unahakikisha kuwa uko peke yako. Hakuna mwenye anajua chenye unafanya. Hakuna mwenye anaona chenye unafanya. Nenosiri ni kulijua tu katika akili yako na sio kuandika mahali popote kwa kijikaratasi ambapo mtu atakuwa anatembea siku moja na akalipata nenosiri ni namba ama maneno ambayo mtu akikuuliza haumuambii, hio ndio njia nyingine ya kuieka salama na wakitumia hivyo vigezo neno siri, litabakia kuwa neno siri kwa kuwa halifai kujulikana na mtu mwingine bali wewe ambayo ulie weka neno siri yako.

Nikiwa na furaha, nikiwa nyumbani, napenda kukaa na familia yangu, kukaa na wazazi, ndugu zangu, dada zangu, kukaa na familia yangu kwa jumla, kucheka nao, kufanya michezo ya utani nao, kuishi tu maisha ya furaha, nikiwa nyumbani na kutulia kwa kuwa nyumbani ni mahali pa kutulia na kuishi kwa amani.

Ndiyo, napenda mvua kwa kuwa mvua katika jamii ya Kiafrika na jamii ya Afrika Tuwasema kuwa mvua ni baraka na napenda mvua pia kwa sababu mvua yafanya ya saidia katika ukuaji wa mimea na mvua pia ni chanzo cha maji na maji yanatusaidia katika majumba zetu, katika maboma zetu Sasa kwa hivo, ni napenda mvua.

Ndiyo, ndiyo, mimi ni mkulima. Ni mawe kulima. Nimelima mara mingi sana. Nikitaka kufanya ukulima katika shamba letu huku nyumbani. Nililima, nikitaka nikitayarisha shamba kwa ajili ya upanzi wa mahindi. Nime lima kwa ajili ya kupanda mboga katika shamba. Nimelima kwa ajili ya kutayarisha tu shamba katika upanzi wa vyakula mbalimbali. Ndiyo, nime lima.

Jukumu linalopenda kabisa nikiwa kazini ni jukumu la kutimiza yale ambayo nimeachiwa kufanya kutekeleza katika shughuli zangu Iyo ni kwa kuwa nimepewa jukumu la kuangalia wengine wanaendelea kivipi na kazi zao pale kazini Sasa hilo jukumu ninalipenda sana kwa kuwa nina dhamira ya uongozi katika maisha yangu Mimi najiona kama kiongozi napenda jukumu la kukuwa kiongozi wa kuangalia maslahi ya wengine.

Wazee wangu nina mahusiano mazuri nao kwa kuwa mimi ni mtu ambaye ninapenda kutafuta busara katika wale waliotutangulia. Na wazee ni watu wenye busara sana kwa sababu hao wamepitia mambo mengi sana na wameona mengi. Kwa hivyo ninapenda kukuwa na uhusiano mzuri na wazee ili nipate mafunzo kutoka kwao nipate hekima na busara.

Muda wangu na familia yangu ni napenda kuitumia kama wakati mkubwa wa kutangamana na familia yangu vizuri, kukaa nao kwa amani, kufanya michezo ya utani, kufanya vitu ambavyo vinafurahisha mioyo yetu, ili tukae kwa amani na furaha na familia yangu.

Palipo pametokea nimefanya mgogoro na mtu yeyote huwa kwanza kama ni mimi mwenye makosa ninaomba msamaha kwanza namwambia nimefanya hivi nimekosea naomba tafadhali unisamee na tusuluhishe hili jambo. Na kwa kuwa kama ni yeye amenikosea ama mgogoro umetokea mahali pengine ninakaa naye chini namwambia hapa hivi tulifaa ku tunafaa kutatua shida hii kwa njia namna hii.

Wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu. Wakati mwingine napenda kufanya kazi na wengine nikishirikiana na watu. Kuna kazi ambazo zinahitaji umakini wangu peke yangu na hizo kazi nitazifanya peke yangu. Na kuna kazi zingine ninahitaji usaidizi kutoka kwa watu na umakinifu wa watu wengi. Hizo kazi pia ninazifanya na watu wengine. Lakini kwa jumla napenda kufanya kazi na watu wengine.

Kila ninapoamka asubuhi ninamshukuru mwenyezi Mungu Mola muumba wa mbingu na nchi kwa siku nyingine. Kwa sababu amenilinda usiku mzima hadi asubuhi nimeona siku njema na Kwa hayo ninapiga sala na namshukuru kwa hayo na namuomba kuwa siku Iwe mikononi mwake na akaweze kunilinda alafu naamuka ninaenda shughuli zangu.

Ndiyo naam katika dunia ya sasa kadri jinsi teknolojia inavyoendelea kuja na kubadilika Wakati huu ndiyo ninanunua vitu kutumia simu na hata kufanya malipo kutumia simu kwa sababu hizi pesa karatasi zaweza kupotea lakini zile kwa simu utazitunza vizuri hata zikipotea bado utazipata tu.

Ningependa kujaribu sana mchezo wa kuigiza kwa kuwa mimi nina talanta ya uigizaji Ninapenda sana kuigiza na nina kile kipaji cha kuigiza Kwa hayo mchezo wa kuigiza ni kitu ambacho ninachokipenda sana na ningependa kujaribu sana Nikipewa mahali ambapo nitajaribia.

Mimi nilizaliwa katika mjiwa Mombasa, mji mkuu katika taifa la nchi ya Kenya na kushiriki vitu vya kuvutia huko ndiyo ninaweza na ningependa sana kushiriki kup Upigaji mbizi katika bahari hindi na mambo mazuri ya utotoni ni siku za kuzaliwa yangu Mama yangu alikua na weka sherehe ya siku ya kuzaliwa yangu na kumbuka hilo lilikuwa jambo nzuri sana mji huo ulikuwa malumu kwa kuwa ni mji ambao unabahari hindi kivutio cha watali wengi sana nchini kenya na ninaitaji kurudi huko mwezi wa disemba wakati watu wako katika sherehe watu wamekuja kujiburudisha na kufraia.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwa kuwa Kila kitu kinafanyika katika wakati wake na waka kila kitu kikifanyika kina sababu na kina maana.Kila kitu kinafanyika kwa wakati wake na wakati wa Mungu ndie bora majaribio ni ya muda tu, mtihani utaupita tu Hata usikuwe mrefu ndugu kutapambazuka na kutakucha.

Ujuzi wa uendeshaji ndege na uendeshaji meli ni ujuzi ambayo ningependa kushiriki ili niupate Ujuzi huu kuendesha ndege ninavyoona kwa filamu, marubani wanavyoendesha ninavyoona kwenye simu katika mitandao Nafurahia sana kazi ya urubani na ningependa kuifanya kabisa na Sijajaribu bado kwa sababu sijapata njia ya kuenda katika shule ya urubani na jinsi nitakavyojifunza ni nikiwa katika shule ya urubani nitatia bidii kabisa na wakati wa kuanza nafikiri ni mwaka wa 2027.

Familia yangu ningependa sana ili tukue pamoja katika amani, tusafiri pamoja, tucheke pamoja, tuende katika mikahawa, tule pamoja, tufurahie chakula pamoja na ninapenda familia yangu ikitangamana na watu wengine kwa hali ya amani, sipendi migogoro na vurugu.

Nasharekea mafanikio ya timu ya Manchester United. Timu ambayo inatoka Uingereza na timu ambayo imekuwa inafaulu kabisa kwa miaka mingi iliyopita hapo nyuma hadi ikawa timu bora, ikajulikana kwote duniani, kwote ulimwenguni. Sasa mafanikio hayo, nasherekea mafanikio ya timu hiyo bingwa.

Kifaa changu kwa mfano niseme simu yangu, ninaichaji kwa siku mara mbili Asubui na jioni wakati ambapo nina enda kulala Naichaji mara mbili, ki nikiweka kwenye cheji asubui Ninaitumia mchana wakati ambapo naenda kulala naicheji, sasa hayo hiyo ni mara mbili kwa siku.

Mchezo ambao ningependa kushiriki ama ambao naweza kushiriki katika olimpiki ni mchezo wa mpira wa mguu au soka. Ninapenda mchezo huu kwa sababu ni mchezo ambao nimeupenda, unajulikana kila mahali na nimeupenda kutoka nikiwa mtoto. Mchezo wa olimpiki ambao nilifurahia kutazama ulikuwa ule mpira wa miguu ambapo team ya brazili ilikuwa washindi. Waliweza kushinda kikombea hicho na mchezaaji wa olimpiki ambaye ninampenda ni Eliud Kipchoge, mkimbiaji wa mbio za masafa marefu na wakati wa olimpiki ni nafuraia ninahisia za furaha, kuburudika na utulivu.

Majira ya jioni chakula ambacho ni nakipenda sana ni ugali Kwa nyama na kwa mboga za majani kwa kuwa ni imekua siku mrefu na ninapenda kupata chakula ambacho ni tashiba Chakula ambacho kita nipa nguvu Hili wakati ninapoenda kupumzika nikiamka kesho asubuhi ninanguvu za kufanya kazi siku ijayo.

Wakati wa baridi kali ninavaa sweta yangu Ninakaa kwa nyumba ambapo kuna joto Ninaka kwa nyumba pale ambapo hkuna baridi kali ama ikiwa kali sana Ninatafuta penye kitanda kiko na ingia kwenye malazi na ninajifunika blanketi kuwa baridikali sio mzuri katika afya ya mwanadamu.

Ndio nimeweza kufanya kazi ya kujitolea na kwa ajili ya kazi hiyo niliweza kupata mafunzo mengi sana. Kwa kazi hiyo ya kujitolea ama kazi ya kufanya kwa hiari yangu niliweza kusaidia watu na nikapata mafunzo mema sana katika maisha yangu.

Ndio napenda kupiga picha kwa kuwa picha zinabeba mawasiliano mengi sana. Picha ukiziona baadae utakumbuka, picha zinamakumbusho mengi sana kuhusu matukio ambayo yalitokea nyuma na mengine unaeza kwa umeyasahau picha ukiangalia picha fulani unakumbuka napenda kupiga picha.

Wakati umeme unapokatika, ninatoka kwenye chumba changu, ninaenda matembezi kidogo, nje nikiangalia mandhari yalivyo, nikiangalia mambo vile yanavyosonga kule nje, na kama ni wakati wa usiku, umeme unapokatika, ninajilaza katika kitanda changu na napata kupumzika.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kwa kuwa katika dunia hii kuna tabaka na kabila mbali mbali na kila kikundi wana vyakula vyao, kuna venye wanavipika Sasa kwa hivyo, napenda kujaribu nielewe tabaka mengine vile wanavyoishi vyakula vigani wanatumia na kadhalika.

Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa sita Kwa kuwa mwezi huo diyo mwezi ambao nilizaliwa na napenda mwezi huo Kwa kuwa ninapata wakati wa kusharekea siku nyingine ya kuzaliwa katika mwaka mwngine Kwa hivyo napenda mwezi wa sita.